Ninapenda aina la tunda ambalo linaitwa chungwa kwa sababu chungwa kitu cha kwanza ni tamu lina maji au juisi tamu na pia lina ladha nzuri ambayo mtu hata kwa mfano ukiwa hunahamu ya kula unapokula tunda la chungwa basi unapata hamu ya kula. Pia vile vile lina manufaa mingi katika mwili kwa sababu ni aina ya proteini ambayo inasaidia mwili katika kupigana na ugonjwa.